Mchezaji wa mchezo ninayempenda ni Eluid Kipchoge, mwanariadha mashuhuri wa mbio ndefu kutoka Kenya. Ninampenda kwa sahabu ya nidhamu yake ya hali ya juu bidii isiokuwa na kikomo na uwezo wake wa kuvunja mipaka ya mwanadamu. Kama alivyoyofanya alipo kimbia mbio za masafa marefu chini ya saa mbili. Pia mtazamo wake na kauli zake za maisha hunikumbusha umuhimu wa kujituma.

Ndio, ninatumia mfumo wa salama wa vidole katika kifaa changu kwa sababu ni rahisi, wa haraka na una kiwango cha juu cha usalama. Mfumo huo huniruhusu kufungua kifaa changu bila kuhitaji kukumbuka neno siri refu, na pia husaidia kulinda taarifa zangu binafsi dhidi ya matumizi yasiyoidhinishwa. Zaidi ya hapo, ninauona kuwa ni njia ya kisasa na salama inayoongeza ufanisi katika matumizi ya kila siku ya teknolojia.

Utaratibu wangu wa jioni, huanza mara tu shughuli za mchana zinapo kamilika, ambapo huchukua muda mfupi kupumzika na kutafakari siku iliopita. Kwa kawaida, huanza kupumzika majira ya saa moja au mbili usiku kwa kujihusisha na shughuli tulivu kama kusoma kusikiliza muziki laini au kuzungumza na watu wa karibu. Sina sherehe maalum za jioni, lakini napenda utulivu na mpangilio unaonisaidia kurejesha nguvu za mwili na akili. Kabla ya kulala, hujiandaa kwa kuhakikisha mazingira ni tulivu kueka kando vifaa vya kielektroniki na kupanga mawazo kwa siku inaofuata. Jioni, huniletea hisia za furaha na amani kwa sababu ni wakati wa kupumzika, kujitunza na kujianda kwa mawazo mpya.

Ninajilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kutumia mbinu mbalimbali za usalama wakidigitali, kama vile kueka neno siri imara na ya kipeke kwa kila akaunti pamoja na kuwasha udhibitishaji wa hatu ambili pale inapowezekana. Pia, kuhakikisha kuwa programu na mifumo ninayotumia inasasishwa mara kwa mara ili kuiziba mianya ya kiusalama.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayohusisha kuwasaidia watu na kuleta mabadiliako chanya katika jamii. Hasa kazi ya elimu na uelimishaji. Ninaihesabu kuwa ya thamani kubwa kwa sababu hujenga maarifa, hufungua fikra na huandaa watu kwa uwezo na kujitegemea na kufanya maamuzi bora maishani.

Ili kujitunza, hujitahidi kudumisha uwiano mzuri kati afya ya mwili, akili na hisia kwa kufanya mazoezi mepesi mara kwa mara, kula chakula chenye lishe bora na kupata usingizi wa kutosha. Pia, kuchukua muda wa kupumzika na kujitafakari, kusoma na kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mahusiano mazuri na watu wa karibu kwa mazungumzo ya wazi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kujenga mazingira ya heshima, mawasiliano ya wazi na kuaminiana miongoni mwa wanatimu. Kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kutoa mawazo yake, kusikiliza kwa makini mitazamo tofauti na kuthamini mchango wa kila mmoja bila kubagua. Pia kueka malengo ya pamoja na kuhamasisha wanatimu kushirikiana badala ya kushindana.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa burudani, taarifa na maarifa kwa wakati moja. Radio hunisaidia kufahamu habari za hivi punde kusikiliza vipindi vya elimu pamoja na kufurahia muziki unaoni burudisha na kunituliza. Pia, ninapenda radio kwa kuwa ni rahisi kusikiliza nikiwa nyumbani au nikiwa njiani na hunipa hisia za kuunganishwa na jamii kupitia mijadala na vipindi vinavyohusu maisha ya kila siku.

Zoea zuri nililojenga ni la kupanga muda wangu kwa makini na kutekeleza majukumu kwa mpangilio unayoleweka. Kila siku, hujitahidi kuanza kwa kueka vipau mbele, kuandika orodha ya kazi na kutenga muda pumzika ili kuepuka msongo wa mawazo. Zoea hili limenisaidia kuwa na nidhamu kuongeza ufanisi katika kazi na kupata muda kujitunza.

Ndiyo, nimewai kuona bahari hindi na uzowefu huo ulikuwa wa kipeke sana. Nilifrahia mandhari yake ya ajabu, maji yenye rangi ya samawati yenye kina kikubwa na sauti ya mawimbi yakipiga uhuweni. Hali ya upepo wa baharini inaharufu ya chumbi ilinifanya nijisikie utulivu mkubwa na furaha. Huku nikifrahia uzuri wa maumbile na hisia ya uhuru ilio nitokea nikiwa karibu na maji ya sio na mwisho.

Mara nyingi, mimi huoga mara moja kwa siku. Asubuhi au jioni kulingana na ratiba na hali ya shughuli zangu. Kuoga kuna nisaidia kuanza siku kwa hisia za uchangamufu na usafi au kumalizia siku nikiwa na utulivu na pumzisho. Zaidi ya hayo, kuoga ni zoea muhimu la kudumisha afya na mwili na hutowa hisia ya faraja na usafi binafsi.

Ningependa kutembelea mji wa paris huko ufaransa kwa sababu unajulikana sana kwa historia ya kitajiri utamaduni wa kipekee na mandhari ya kuvutia. Mji huu una vivutio vingi sana kama mnara wa Eiffel, makumbusho ya Louvre na mitaa yenye usanifu na kuvutia inayovutia wageni kutoka duniani kote. Pia ningependa kufurahia sana chakula cha kifaransa.

Ninaanda ripoti za kazi kwa kufuata mpangilio wa wazi unaohakikisha taarifa zinawasilishwa kwa usahihi na kwa urahisi kueleweka. Kwanza, hujumuisha kichwa cha ripoti kinachoeleza mada na malengo yake. Kisha kutoa muhtasari wa habari muhimu au matokeo yanayopatikana. Baadaye, huandaa mwili wa ripoti kwa kutumia vichwa vidogo, mistari ya nukta, au haya zinazoeleza kwa kina taarifa uchambuzi na maelezo ya kudhibitisha. Mwisho kuhitimisha kwa kutoa mapendekezo au hitimisho linalohusiana na mada na mara zote kuhakikisha lugha ni safi sanifu na inayoeleweka na wasomaji wa aina zote.

Napenda kufanya shughuli mbali mbali na marafiki zangu zinazo jenga urafiki na kuniletea furaha. Mara nyingi, ufurahia kukutana na kuzungumza, kubadilishana mawazo, kuhusu maisha, au kucheka na kushiriki hadithi za kila siku. Pia, upenda kushiriki michezo, ya kutembea pamoja, au kushiriki chakula katika mazingira ya kirafiki. Kwa muda, ninautumia na marafiki hunipa hisia ya mshikamano, faraja na furaha ya kuwa na watu ninaowamini.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini chenye mpangilio mzuri. Unaonifanya nijisikie starehe na utulivu. Kuta zake zimepakwa rangi ya samawati na ambayo hunipa hisia ya amani na kupumzika kila ninapokiona. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kinaridhisha sana. Ikiwa na mazuilia laini na muda mzuri unaonipa usingizi wa kina. Kutoka dirishani, inaweza kuona bustani ndogo na miti inayokolea upepo Jambo linaloongeza uzuri na utulivu wa chumba. Kitu ninachokipenda zaidi ni kitanda changu kwa sababu ndicho ninachopata usingizi na kutosha na kunipa nguvu mpya kwa kila siku inayofuata.

Mimi binafsi ninapendelea kuonyoa kuliko kuvaa ndevu kwa sababu kunyoa kunanipa hisia ya usafi na utulivu. Kunyoa pia kunafanya uso wangu kuwaonekana usafi na kuimarisha hali ya kujiamini hasa katika mazingira rasmi au kazini. Ingawa ndevu inaweza kuwa mtindo wa kibinafsi na kuonyesha mtu wa kipekee. Mimi hupenda uraisi na utunzaji wa ngozi safi unaopatikana kwa kunyoa mara kwa mara.

Ninaenda mahali pa ibada mara kwa mara. Mara nyingi kila jumapili au kadri inavyowezekana kulingana na ratiba yangu. Kutembelea mahali pa ibada kunanisaidia kuimarisha imani yangu kupata utulivu wa kiroho na kuungana na watu wengine wa jamii yangu. Pia ni muda wa kutafakari, kuomba na kushiriki katika shughuli za kiroho zinazo ongeza nguvu ya moyo na akili. Ingawa mara nyingine huenda si mara moja kwa wiki. Inaweka juhudi kuhakikisha kuwa napata muda wa kushiriki ibada ili kudumisha uhusiano wangu na kiroho na kuendelea kukua kiimani.

Ningependa kuona maendeleo makubwa katika jamii yanayo husiana na elimu, afya na fursa za ajira. Ningependa shule na vyuo viweza kutoa elimu bora na yenye iko sawa kwa wote. Ili kila mtoto awe na nafasi sawa na kufanikisha ndoto zake. Pia, ningependa huduma za afya ziwe rahisi kupatikana, zenye ubora na zenye gharama nafuu. Ili kila mtu aweza kudumisha afya zaki. Zaidi, ningependa kuona fursa za ajira na maendeleo ya kiuchumi zikiannea. Hasaa kwa vijana na wanawake ili jamii iwe na ustawi wa kudumu. Maendeleo yatasaidia kuondoa umaskini, kuongeza mshikamano wa kijamii na kufanikisha maisha yenye furaha, usalama na matumaini kwa kila mwanajamii.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma sana kwa sabu ninjia ya kipekea ya kufuraiya, kuonyesha hisia na kujieleza kwa uhuru. Kuchieza ngoma huiletea furaha isio na kifani, kunipanua nishati na kunifanya nijisikie huru kabizi. Huko nikipunguza msongo wa mawazo na kuchangie afya yangu ya mwili. Zaidi ya hivyo, kucheza ngoma ninjia nzuri ya kushirikiana na wengine wakati wa sherehe hafla za kijami au matukio ya kitamaduni. Jambo linalo nifanya ningesikie karibu na jamii yangu na udamaduni na upenda na penda pia jinsi ngoma inavyoeza kunganisha sauti mwendo na isia Ikitengeneza uzuefu wa kipekee wa furaha na mshikamano wa kijamii Kwa hakika, kucheza ngoma siyo tu burdani kuangu Bali pia ninjia ya kukuza afya, uhusiano na furaha ya kweli ya ndani.